Ndiyo, napenda sana kutembea kwa miguu na ina jambo ambalo nimelithamini kwa muda mrefu kwa sababu lina faida nyingi kwa mwili, akili na hata maisha ya kila siku. Kwanza kabisa, kutembea kwa miguu hunisaidia kutulia kiakili. Baada ya siku ndefu ya kazi au mawazo mengi, nikitembea pole pole hasa asubuhi au jioni nahisi mawazo yangu yanapungua na akili inakua huru. Ni wakati mzuri wa kujifikiria, kupanga siku au kufikiria malengo yangu bila kelele nyingi. Pili, kutembea kwa miguu ni njia rahisi ya kufanya mazoezi. Si lazima niende kule gym ama nifanye mazoezi mangugu. Kutembea tu kwa dakika 30 hadi 45 kunasaidia moyo kufanya kazi vizuri, mwili kupata nguvu na kupunguza uzito. Pia hunisaidia kulala vizuri usiku kwa sababu mwili unakuwa umechoka kwa njia nzuri. Tatu, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu hunipa nafasi ya kuona mazingira. Nikiwa natembea mtaani au sehemu tulivu naona watu, majengo, miti na maisha yanavyoendelea. Hii hunifanya nijisikia kuwa sehemu ya jamii na kunisaidia kuthamini vitu vidogo vidogo ambavyo mtu anaweza kupuuza akiwa ndani ya gari au pikipiki. Pia, kutembea kwa miguu hunisaidia kuokoa pesa. Badala ya kutumia nauli kila wakati kwa umbali, mfupi natembea tu Hii ni muhimu sana hasa kwa maisha ya kila siku na pia ninjia rafiki kwa mazingira kwa sababu hakuna uchafuzi wa hewa Wakati mwengine napenda kutembea na rafiki Tunazungumza, kucheka na kushirikiana mawazo mazungumzo yanakuwa ya wazi zaidi tukiwa tunatembea kuliko kukaa mahali pamoja inasaidia kujenga urafiki na kuelewana zaidi Kwa ujumla, kutembea kwa miguu si tu harakati ya mwili kwangu, bali ni njia ya kupumzika, kutunza afya, kufikiri na hata kufraia maisha kwa uraisi. Ndiyo maana napenda sana kutembea kwa miguu na ninajaribu kufanya hivyo mara kwa mara kadri ninavyoweza.

Naam, napendelea kusoma habari mtandaoni zaidi kuliko gazeti la karatasi, ingawa ninaelewa faida za kila upande. Kwanza, habari mtandaoni ni rahisi kufikia. Naweza kusoma habari wakati wowote na mahali popote kupitia simu. Nikiwa nyumbani, kazini, au safarini nahitaji tu intaneti. Hii inani rahisishia kuendelea kupata taarifa za sasa bila kusubiri gazeti lichapishwe au kununua nakala. Vile vile habari mtandaoni huwa za haraka sana. Tukio likitokea leo subuhi maranyingi habari zake zinakuwa tayari mtandaoni ndani ya dakika chache. Hii ni tofauti na gazeti ambalo husomwa baada ya muda kupita. Kwa mtu kama mimi, ninayependa kujua kinachoendelea kwa wakati halisi, hii ni faida kubwa sana. Tatu, mtandaoni kuna habari nyingi na aina tofauti. Naweza kuchagua kusoma siasa, elimu, michezo, afya, au burudani kulingana na kile ninachokipenda siku hiyo. Pia, kuna video, picha na maoni ya watu wengine ambayo hunisaidia kuelewa habari kwa undani zaidi. Hata hivyo, siwezi kusema kwamba gazeti la karatasi halina faida. Gazeti lina utulivu fulani. Unapokaa chini na gazeti unasoma bila usumbufu wa matangazo mengi au simu kupiga. Pia, gazeti hunisaidia kuongeza umakini na nidhamu ya kusoma kwa kina. Lakini nikisema kwa ujumla, kutokana na maisha ya sasa na kasi ya mambo, habari mtandaoni zinaendana na zaidi na maisha yangu ni rahisi, ni haraka na zinanipa uhuru wa kuchagua ni nachotaka kusoma na wakati gani.

Ninapokutana na mabadiliko kazini ujaribu kuyashambulia kwa akiliwazi, subira na mtazamo chanya hata kama sirahisi mwanzoni. Kwanza kabisa na kubali mabadiliko. Najua kwamba kazi na maisha kwa ujumla hubadilika kila wakati. Mabadiliko ya naweza kuwa mfumo mpya, meneja mpya, majukumu mapya au njia tofauti ya kufanya kazi. Badala ya kupinga maramoja, hujiambia kuwa mabadiliko nisehemu ya ukuwaji. Kukubali, hunisaidia kupunguza hofu na msongo wa mawazo. Pili, na jitahidi kujifunza haraka. Nikipewa njiamp ya kufanya kazi, huuliza maswali, husoma maelekezo na huangalia wenzangu wanavyofanya. Siogopi kuuliza kwa sababu na jua, kuuliza ni njia ya kujifunza. Kujifunza hunisaidia kuendana na mabadiliko na kubaki na ufanisi kazini Tatu ni nabaki na mtazamochanya Najua si kila mabadiliko ya takua rahisi au ya kufrahisha Lakini hujaribu kuona faida zake Mimi hujiuliza mabadiliko haya ya tanisaidiaje kuwa bora mtazamo chanya hunifanya niwe tayari kujaribu, kukosea na kujifunza bila kukata tama vile vile na shirikiana na wenzangu Wakati wa mabadiliko, mawasiliano ni muhimu. Mimi huongea na wenzangu kushirikiana mawazo na kusaidiana. Hii hujenga umoja watimu na kufanya mabadiliko yawe rahisi kuyapitia pamoja. Tano, najipa muda wakuzoea. Najua si lazima nifanya kila kitu kikamilifu maramoja. Mimi ujiwekea malengo madogo madogo na hujipa muda wakujifunza. Hii hunisaidia kuepuka msongo na kujenga ujasiri pole pole.

Kwa kawaida, nasafisha vifaa vyangu mara kwa mara. Kwa sababu ni naamini usafi wa vifaa, unamchango mkubwa sana katika afya, utendaji wa kazi, na hata maisha marefu ya vifaa vye nyewe. Si jambo la kufanya tu kwa mazoea, bali nitabia nilio jifunza polepole baada ya kuona mahadhara ya kutojali usafi. Vifaa vinavyo tumiwa kila siku kama simu, meza ya kazi, mimi ujaribu kufisafisha angalau mara moja au mbili kwa wiki. Simu hasa nitaitumia sana, kazini, nyumbani, nje na hata ninapokuwa safarini. Najua kuwa simu hukusanya vumbi, uchafu na vijidudu vingi kwa sababu huwa mikononi kwa muda mwingi. Hivyo, natumia kitambaa laini na wakati mwingine dawa maalum ya kusafisha skrini ilikuondoa uchafu bila kuharibu kifaa. Pili, kwa vifaa vya kazi kama kipatakilishi, huwa nasafisha kwa uwangalifu zaidi. Ile ikitu cha kuandikia hukusanya vumbi na chembe ndogo ndogo kwa haraka sana. Huwa nazima kifaa kwanza, kisha natumia brush ndogo au hewa ya kupulizia kuondoa uchafu kati ya vitufe. Hii hunisaidia tu siyo tu kueka usafi bali pia kuboresha utendaji wa kifaa na kuzuhia matatizo ya mudamrefu. Vile vile, kuna vifaa ni navyosafisha kila siku au maranyingi zaidi, hasa kama vinagusa mwili moja kwa moja. Mfano, ni vile vile vifaa vya kueka kwenye masikio. Kabla na baada ya kuvitumia, hujaribu kufipangusa kwa kitambaa safi. Hii ni muhimu sana kwa sababu vifaa hivi vinaweza kusababisha maambukizi ya masikio au ngozi kama havisafishwi vizuri. Vile vile pia na zingatia mazingira ya kuhifadhi vifaa. Si suala la kusafisha tu, bali pia kuvihifadhi mahali safi na salama. Na uhakikishia vifaa vyangu, haviwekwi mahali penye unyevunyevu au vumbi nyingi. Hii hunisaidia kupunguza kazi ya kusafisha mara kwa mara na kulinda vifaa dhidi ya uharibifu. Kwa ujumla, sina rati bakali sana, lakini ni na nidhamu ya msingi. Najua kuwa kusafisha vifaa mara kwa mara kuna saidia, kudumisha afya, kuongeza muda na matumizi wa vifaa na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi ni tabia ndogo lakini inafaida kubwa sana kwa maisha ya kila siku.

Shugulikia wateja ni moja vipengele muhimu zaidi kazini. Kwa sababu, wateja ndio msingi wa biashara au huduma yoyote. Njia ninazozi shugulikia wateja situ kuhusu kutoa huduma bali pia ni kujengo uaminifu, kuheshimu na kukakikisha kila mmoja anafurahia. Hapa ni tashiriki hatua na mtazamo wangu kwa kina. Ya kwanza ni kusikiliza kwa makini. Naamu, kila mteja ni tofauti na kila mwaja anamahitaji na malalemiko yake. Hatuwa ya kwanza ninaachukua ni kusikiliza mteja kwa makini bila kuingilia au kukatiza. Hii inasaidia mteja kujieleza vizuri na kuelewa kuwa anasikilizwa. Kwa mfano, ikiwa mteja anamalalamiko kuhusu bidha au huduma, huwanza kwa kusikiliza tatizo kwa wangalifu, kuandika pointi muhimu na kuuliza maswali ya kuondoa mkanganyiko. Kusikiliza kuna saidia pia kupunguza hasira ya mteja kwa sababu maranyingi wateja wanahitaji tu kuhisi wameelezwa. Ya pili, kuwajibu kwa heshima na subira. Naam, baada ya kusikiliza, ninajibu kwa heshima au maneno maipesi. Hata kama mteja anamgugoro au hasira na jaribu kutuchukua maneno binafsi na kueka mtazamu wakusaidia. Kwa mfano, mteja akibeba malalamiko ya bidhaa, nitasema asante kwa kunyeleza na ona tatizo ulilo kutana nalo, hebu tutangalia pamoja namna la kulitatua. Meneno haya hufanya mteja ajisikie huru na kuelewa kwa tatizo linangaliwa kwa uzito ya tatu ni kutafuta suluhisho haraka na sahihi. Mteja anapokuja na tatizo na jitahidi kutua suluhisho haraka na lenye manufa. Hii si tu kumfrahisha mteja, bali pia kuonyesha ufanisi wa huduma. Kwa mfano, ikiwa bidha haiku fika kwa wakati, nitangalia njia kurekebisha haraka, kama kubadilisha bidha, kurudisha pesa, na mambo kama hayo. Nejaribu kuhakikisha suluhisho linakidhi maitaji ya mteja na linaweza kutekelezwa.

Kwangu, mahusiano ya wazee wangu ni ya heshma, upendo na mafunzo. Siku zote na jua kwa wazee ni taasisi muhimu katika maisha ya kila mtu. Situ kwa sababu wanatoa mwongozo, bali pia kwa sababu wanauzoefu na hekima ambayo haiwezi kupatika na mahali pengine. Kwa hivyo, ninajitahidi kuwa na uhusiano mzuri, waheshma na wakaribu kadri ninavyoweza. Kile siku, naajiri jitihada za kuonyesha heshima kubwa kwa wazee wangu. Hii inaweza kuwa kusema shikamoo au mzee ni pale inapofa, kusikiliza kwa makini wanapoongea bila kuingilia kati, kutowakatisha heshima kwa maneno au vitendo, kwa mfano wakati wazee wangu wanapotoa maoni au ushauri, nasikiliza kwa makini na kujaribu kufanya kile wanachosema. Hii inasaidia kuonyesha kuwa wanathamini hekima yao na uzoefu wao. Vile vile, wazee wangu wana nisaidia sana kujifunza maadili, nidhamu na maarifa ya maisha. Maranyingi napenda kuuliza maswali hasa pale ninapoona changamoto au nitikapoamua kitu muhimu. Kuongeza, kwa wazee wangu, mahusiano siya heshma tu, bali pia ya upendo na kujali. Hii inamaana ya kuwasaidia pale wanapohitaji msaada kama kufanya kazi za nyumbani, kupeleka mahitaji na familia au kuwa karibu kia kili. Kuwa shirikisha kwenye furaha kama siku kuu au sherehe ndogo. Kujali afya yao kuhakikisha wanapata lishe, dawa au mapumziko yote yanayohitajika. Hii hufanya mahusiano ya kuwa karibu, yenye heshima, yenye faida kwa pande zote. Vile vile, wazee wangu mara nyingi wanashirikishwa katika maamuzi makubwa ya familia au maisha yangu binafsi. Mfano, wakati wakuamua kuhusu masomo au kazi, wakati wakupanga hafla ya familia au sherehe, na hata wakati wakuamua kuekeza au kuchagua njia ya maisha. Hii inawafanya wahisi wanathaminiwa na pia unisaidia mimi kuchukua uamuzi sahihi. Kuongeza, kwa sababu ninafahamu kuwa wazee wangu wanapitia umri mkubwa na wakati wa ujirudi, ninajaribu kujenga mahusiano ya kudumu. Hii na maanisha nini? Kuwa karibu mara kwa mara, situ wakati wa shida, kuzungumza nao kwa upendo na subira, kuwa shirikisha, furaha, kicheko na kila tukio ndogo la maisha. Kwa kweli, kila mude ni napokuwa na wazee wangu ni zawadi kwani hunifundisha, hunipa amani na hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya familia.

Kwa kawaida, mimi huoga maramoja kwa siku, lakini ninaangalia hali ya mwili na mazingira ili kubadilisha kidogo muda au idadi ya kuoga. Kila mtu anatabia yake, lakini mimi naamini kuwa usafi ni muhimu sana kwa afya, heshima binafsi na kuishi vizuri. Maramingi napenda kuoga asubuhi, kabla ya kuanza shughuli za kazi au shule. Kuoga asubuji kunanisaidia kuamka vizuri sababu maji baridi au ya wastani hunifanya niwe nikiwa macho na kuondoa uchovu na usingizi. Kusafisha mwili wakati wa usiku, mwili hufuta jasho vumbi kidogo. Hivyo kuoga asubuhi kunahakikisha ngozi na nywele ziko safi. Kujihisi vizuri. Kuoga asubuhi kunanipa hisia za kuanza siku safi, nikiwa na nguvu na furaha. Kuoga jioni nikiongelea japo kwa wakati mwingine. Ingawa si kila siku mara nyingine ninaoga jioni. Hasa pale siku imekua nimeshiriki shughuli za nje, michezo au mwili umejaa jasho. Kuoga jioni kunanisaidia kuwa safi kabla ya kulala. Kwa maanake hii ni muhimu sana kwa afya ya ngozi kuzuia bakteria kuenea. Vile vile, sio kuoga tu bali kwa jinsi ya kuoga pia ni muhimu. Kwa hivyo, kila wakati mimi ufanya nini? Mimi hutumia sabuni safi kwa mwili mzima, kwanzia shingo, mikono, miguu na sehemu nyeti. Vile vile, mimi hupaka mafuta kidogo pale mwili unapokauka ili ngozi isiwekavu. Hii husaidia kudumisha ngozi laini nywele safi na mwili wenye afya. Sababu ya kuoga mara moja kwa siku naeza sema kwamba mara nyingi huoga mara moja kwa sababu ni rahisi kuzingatia ratiba ya kila siku huna msongo mawazo ya kuoga mara nyingi na inatosha kudumisha usafi wa mwili hasa ikiwa unajitahidi kusafisha mikono, uso na nywele na mara nyingine ya katika ya kuoga Hata hivyo kwa siku za jasho sana au hali ya vumbi nje ninaweza kuamua kuoga mara mbili tabia kubadilisha kulingana na mahitaji ya mwili.

Kuihusu kusaidia jamii yangu najiona kuwa hii ni sehemu ya wajibu wangu kama mwana jamii na binadamu. Sio tu kutuwa msaada wa kifedha, bali pia kusimama na kushirikiana na wengine, kushirikisha marifa na kutuwa msaada pale unapoona hitaji. Kwa kweli, kusaidia jamii ni jambo linalofanya nijisikia furaha, kuthaminiwa na kuwa na maana katika maisha. Mara nyingi, mimi husaidia jamii kupitia, kujitolea. Hii inaweza kuwa kusafisha maeneo ya uma kama shule, barabara za mitaa, au sehemu za kuchezea watoto. Pia, shughuli za kijamii kama kushiriki kwenye harambe, kampeni za afya, au kusaidia wazee na wagonjwa kwenye mtaa. Kwa mfano maramoja tulishiriki kusafisha shule ya msingi ya jirani, tuka kusanya vumbi, kuwasha madirisha na kuhakikisha mazingira ni safi kwa watoto. Uhusiano huu ulifanya watoto wajisikia furaha na walijifunza umuhimu wa usafi. Vile vile, japo sina uwezo mkubwa kutua pesa kila wakati na penda kutua kidogo kidogo pale inapohitajika. Hii naweza kuwa kuchangia kwa wazee waliokosa chakula, kutoa michango kwa shule ya jirani au hospitali, kushiriki kwenye miradi ya jamii kama maji au umeme kwa pamoja, namu. Pia, inasaidia jamii kwa kusambaza marifa na elimu. Hii ni njia muhimu sana kwa sababu hakuna kinacho zidi elimu. Natoa muda wangu kufundisha vijana maswala ya madili, nidhamu au hata mbinu za masomo. Wakati mwingine hufanya kazi ndogo juu ya afya, lishe na usafi. Pia mi huwasaidia vijana kuelewa umuhimu wa bidii, nidhamu na kujiaminia. Vile vile, siyo jambu la kufanya peke angu. Mara nyingi, uchangisha marafiki au jirani kushiriki kwenye miradi ya kijami. Hii hufanya kazi iwe kubwa na enye athari zaidi. Kwa mfano, tukishiriki kwenye harambe za shule, kila moja alichangia kidogo, baadhi welileta chakula, wengine walisaidia kusafisha na mengine walitoa muda wao.

Ndiyo, napenda kusikiliza redio sana. Na ni kitu ambacho nimekizoea kwa muda mrefu kwa sababu kina mchango mkubwa katika maisha yangu ya kila siku. Ingawa sasa kuna simu ya mitandao ya kijamii, redio bado inanafasi yake maalumu kwangu. Kwanza kabisa, napenda redio kwa sababu ni rahisi na ni ya karibu. Unaweza kuifungua asubuhi ukiwa nyumbani, jioni ukiwa unapumzika au hata ukiwa safarini. Haihitaji intaneti wala gharama kubwa inafanya njisikie nimeunganishwa na jamii yangu nikisikiza sauti za watangazaji na watu wanaopiga simu wakitoa maoni yao Pia, redio hunipa habari za wakati halisi Napenda kusikiliza habari za asubuhi au jioni ili kujua nini kinachoendelea nchini na duniani habari za redio huwa za moja kwa moja na rahisi kuelewa Hii hunisaidia kuwa na uelewa wa mambo ya sasa bila kusoma sana. Tatu, napenda redio kwa sababu ya muziki. Redio hunifanya nifurahie aina tofauti za muziki, wa zamani na wa sasa, wa ndani na wa nje. Wakati mwingine, nasikia wimbo ambao sikuwa nimusikia kwa muda mrefu na unanirudishia kumbukumbu nzuri. Muziki wa redio hunipa furaha na hupunguza msongo wa mawazo. Kuna vipindi vya radio ambavyo hunifundisha na kuniburudisha. Kuna vipindi vya elimu, mazungumzo ya maisha, mahusiano, afya na hata vipindi vya kuchekesha. Kusikiliza watu wakizungumza kuhusu changamoto za maisha hunifanya nijue siko pekee yangu na kuna mengi ya kujifunza kutoka kwa wengine. Vile vile, napenda kusikiliza redio nikifanya kazi za nyumbani au nikiwa nimepumzika. Inanifanya nisijihisi pekee yangu na kazi zinakuwa nyepesi zaidi. Sio lazima niangalia screen na sikiliza tu na kuendelea na shughuli yangu. Naam.